Ndiyo napenda paka au mbwa. Napenda sana sana mbwa kwa sababu mbwa unaweza ukamfanya akawa rafiki. Ni mnyama ambaye unaweza ukamtuma na akafata. Ni mnyama ambaye ni rafiki kwa binadamu. Ni rafiki kwa mtu mkubwa hata mtu mdogo. Ni mnyama ambaye unaweza ukamfanya akawa mlinzi, akawa rafiki, ni mnyama mzuri sana na ni rafiki sana kwa binadamu.

Anaitwa Bakresa, ninampenda kwa sababu ni mtu anayejituma. Kitu shajibu ambacho amewai kufanya ni mtu ambaye. Anafanya biashara, usiku na mchana, hachoki, yani ye mda wote ni hivo biashara. Na kitu ambacho ninajifunza ni kujituma zaidi na zaidi na zaidi. Ninajifunza kuwa mtu mwenye bidii, mwenye maharifa na kuto kuchoka siku zote.

Napenda sana kula nyama ya kuku kwa sababu ni nyama ambayo ni nzuri kwa afya tofauti na kukua nzuri kwa afya siku zote ilipo kuna diet napenda sana nyama ambayo ni nyeupe ambayo ina kiwango kidogo cha mafuta kwa hivyo nyama ya kuku ni nyama ninayoipenda sana.

Sija hapana, sijawai kujifunza kupiga gitaa kwa sababu nafikiri ni kitu kigumu kufanya, naona watu wakifanya na nafikiri pia inahitaji muda mwingi sana wa kujifunza na ndio maana sijawai kujifunza. Ijapokuwa nina tamani kujifunza.

Hapana, sipendi kutembea mistuni kwa sababu mimi ni mwoga, ni mwoga wa giza, ni mwoga wa wanyama wakali, wadudu wakali. Ninaamini kama nitatembea mistuni, ninaweza nikakutana nao na unajua mistuni. Hakuna msaada kilaisi.

Mara nyingi napenda kutazama video za youtube maana zinanifundisha mambo mingi sana najifunza kupika huko najifunza hata kufundisha najifunza kuishi na watu tofauti tofauti.

Mara nyingi uwa napenda kujifunza vitu vidogo vidogo katika biashara zangu lakini ambavyo vinaweza vika nizalishia zaidi, faida zaidi na zaidi. Napenda pia kuwa na huduma nzuri kwa wateja kwa sababu na yenyewe inachangia katika uzalishaji wangu.

Napenda kununua vitu sokoni mala nyingi na mala moja moja napenda kununua vitu katika maduka makubwa ambayo naweza nikapata vitu vyote pasipo kuzunguka na kulaisisha muda.

Ninalinda faraga yangu mitandaoni kwa kutokuweka vitu ambavyo havitakiwi konekana katika mitandao. Lakini pili, kwa kutokutoa namba yangu ya siri kwa mtu yoyote. Ili kuweza kuepukana na changamoto za kuvujishiwa baazi ya vitu.

Wakati wajua kali ninapenda kwenda kutembea maeneo ya bahari. Lakini pili ninapenda sana kukaa sehemu yenye kivuli na utulivu. Ikiwezekana na kupata vinywaji vya baridi viwili vitatu.

Ndiyo nafanya kazi za ushirikiano na wengine kwa sababu inaleta ufanisi zaidi katika kazi. Pia inasaidia kurahisisha matumizi marefu ya muda. Unafanya kazi kwa muda mchache kwa sababu mwingine atatoa wazo hili na mwingine atatoa wazo hili. Mwisho wa siku mnajikuta mmemaliza kazi kwa muda mwafaka na kwa ufanisi.

Napenda mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali uniumiza macho, lakini pia unifanya niwai kuchoka zaidi. Hivyo, mwanga wa kati ndiyo mwanga lafiki kwa macho yangu.

Ninafanya kazi ndogo ndogo za ujasiri ya mali. Nilichagua kwa sababu ni kazi ambazo zina kufanya. Unapata kipato hata kama ni kidogo. Ninapenda zaidi pale ninapokuwa nimemhudumia, mteja na akaridhika. Lakini pia changamoto unaweza kuna siku ukapata na kuna siku ukakosa. Kitu ambacho ningependa kubadilisha katika kazi yangu ni kwamba ningependa kubadilisha mitazamo ya watu wanavyochukulia kazi yangu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Ninaweza kubuni vitu mbalimbali. Pia, ninapenda sana kuwa mbunifu katika mapishi. Kwa sababu, mapishi ndiyo fani yangu hasa husika. Kwa hiyo, ubunifu unaitajika.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu, japo sijajua unaongelea ajabu gani, lakini napenda sana hadithi za kutisha. Hadithi ambazo zina majini, wachawi, hadithi za namna hizo ambazo, ukikaa ukazitafakari, mfano kama mtu amekusimulia au umesoma, jioni ukilala, usiku lazima uziote. Hizo ndio hadithi ambazo mimi nazipenda.

Kuna hiki chumba ambacho wanalala watoto, ni chumba ambacho ni nakipenda kwa sababu kina mapambo mazuri sana. Na mara nyigi ni kiwepo kwenye hicho chumba ni napenda kupangilia vitu viwe katika mstali wake, viwe katika muonekano na mpangilio mzuri. Ni chumba kizuri sana.

Sherehe yangu ya kupendezwa sana ni sherehe yangu ya kuazimisha siku ya kuzaliwa kwangu mimi. Kwa sababu ni siku special, ni siku ambayo nimeweza kufanya mambo mbalimbali katika iyo siku. Lakini pia ni siku ambayo huwa inanikumbusha vitu vingi ambavyo nimewahi kuvifanya miaka hiyo na hiyo na hiyo. Lakini pia ni siku pekee kwa sababu ni siku ambayo. Mwenyezi mungu alinileta duniani nije kushuhudia utukufu wake.

Hapana sipendi kupanda mlima kwa sababu ni najua ni tashindwa kufika pale kwenye kilele cha mlima. Lakini pia najua maumivu ambayo mtu anayapata baada kuwa mepanda mlima kwa mda mlefu sana kumwa magoti, kumwa mgongo, kiuno na ugopa sana.

Mimi inapenda sana kucheza. Mala nyingi nikiwa ninapika, nikiwa ninafua, ninaweka musiki, ninaopenda, na ninacheza. Ninacheza, nikiwa, napika, ninacheza, nikiwa, ninafua. Napenda sana kucheza. Kutazama michezo, sio mala nyingi. Mala chache sana.

Mala nyingi kabla ya kulala jioni, ninapenda sana kujifunza kitu kipya kwa mda mchache ninamanisha. Nusu saa lile kabla ya kulala, ua napenda sana kujifunza kitu, nitaingia kwenye mitandao, nitaangalia kitu geni kwa siku hio ambacho nataka nijifunze. Ninamini nikijifunza nikiwa nimelala, nilaisi sana kuweza kukikumbuka siku ya pili.

Napenda sana mchezaji ambaye anacheza kama kiunganishi kwa watu, kiungo, kwamba adui na yule ambaye ni mhusika mkuu, yeye anatumika kama kiungo, ata wapatanisha lakini pia yeye anatumika kama daraja la wao kupita kuenda katika sehemu nyingine. Napenda sana mtu wa design hiyo.

Inajiisi vizuli sana. Pale unapokua umesamini kazi, inaeze ikawa ya kwako au iswe ya kwako. Lakini ukiithamini, mara nyingi inakuletea matokeo mazuli. Matokeo ambao mara nyingi inakuaga ni faida kubwa kwako wewe, kwa mtu ambaye unamfanyia kazi, au kama ni kazi yako, basi inakuletea faida kubwa.

Napenda sana maembe ni kwa sababu ukila embe linakaa mda mchache sana tumboni na kuweza kufanyika mmengenyo kwa wa haraka zaidi. Lakini pia maembe huweza kuraisisha haja kubwa kuifanya ikawa nye pesi.

Mara nyingi na sherehekea siku kuu pamoja na familia, ndugu, jamaa na marafiki. Tutapika, tutakula, tutaimba, tutacheza, tutapigi stori mbali mbali za kukumbuka, matuko ambayo yamawahi kutokea, siku za nyuma, miezi ya nyuma, au hata miaka ya nyuma. Napenda sana kusherehekea sherehe yoyote na familia, ndugu, jamaa na marafiki.

Napenda sana bongo, popu na klasiko. Sipendi sana reggae, lakini pia nakumbuka kuna band ya moto band. Hiyo ni band yangu ambayo nilikua naipenda. Na naipenda mpaka leo. Ni wakati wowote, ninasikiliza muziki. Nikiwa napika, nikiwa nafua, ninapenda kusikiliza muziki. Muziki au wimbo ambao ninaupenda, unanifanya ninakuwa na amani. Ninakua ninaona ni kama matatizo yangu yameisha.

Napenda sana kulala mapema ili niwahi kuamka mapema kwa sababu kuna kazi ambazo natakiwa nizifanya kabla sijatoka kazi za nyumbani kama kudeki nyumba, kuosha vyombo, kufua. Kwa hiyo kama nitawai kuamka ina maana kuna hizo kazi za nyumbani nitawai kuzimaliza na nitaenda kazini kwangu. Pasipo kuwa na mawazo ya kwamba nikirudi tena nyumbani nitakutana na kazi za nyumbani kwa hvyo ninapenda sana kulala na kuamka mapema.

Nataka kufika katika mafanikio, kilele cha mafanikio. Ninataka kuwa mpanya biashara mkubwa ambaye ninaweza wa kusambaza bizaa zangu dunia nzima na watu wakazitumia, wakaziflaia na wakapenda. Lakini pia ninapenda kufika kumflaisha kila mtu anayetumia bizaa yangu. Ninapenda sana.

Ndiyo mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu ukiamka mapema pia kuna kazi ambazo unatakiwa uzifanye, kuna mazoezi ambayo unatakia uyafanye. Kwaio napenda sana kuamka mapema na siyo usiku kwa sababu usiku kibina damu mtu anatakia alale masaa nane mpaka sita mpaka nane.

Jioni mala nyigi napendelea sana kula matunda na mboga za majani. Kwa sababu, ninamini ukila matunda na mboga za majani kwa wakati wa jioni, utaweza kulala vizuri pasipokuwa na shida yoyote, lakini pia utaamuka asubui vizuli. Mboga za majani ni kama mchicha, tembele, lakini pia matunda ni kama maembe, palachichi, napenda sana.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi za kujitolea katika moja ya taasisi hapa Tanzania. Ni kumbukumbu ambayo inanikumbusha uzoefu mzuri sana kwa sababu niliweza kufanya kazi vizuri, niliweza kushirikiana na wafanya kazi wenzangu. Watu wengine ambao walikuwa wakijitolea tuliweza kushikamana vizuri na kazi zilikuwa zikienda vizuri.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanya biyashara mkubwa sana duniani. Kuwa mtu ambaye ninaweza kumfikia kila mtu kwa namna yake. Haijalishi ni mkubwa ni mtoto. Hajalishi ni taifa gani taifa la watu wa Afrika au talifa la watu wa Bala la Asia. Ninapenda sana kuwa mfanya biyashara mkubwa.

Napenda sana kusimamia kwa sababu ninapokuwa ninasimamia ninakuwa ninauwezo wakujua huyu mfanyakazi fulani anafika muda fulani kazini na mfanyakazi gani anakuwa hafiki muda muafaka. Kusimamiwa mara nyingi kutafanya ufanye kazi kwa pleasure Kutafanya hata ule ufanisi ukawa mdogo Napenda sana kujisimamia.

Mahusiano ambayo najenga na wafanyakazi wengine ni, kupitia, mawasiliano. Mawasiliano ni mazuri sana mnapokuwa katika kundi la wafanya kazi. Hivyo mawasiliano yana takiwa yawe mazuri baina mfanya kazi mmoja mpaka mwingine. Hii ni namna njema ya kujenga uhusiano baina ya wafanya kazi katika taasisi au ofisi.

Kuna hii halufu ya maandazi yakiwa yanapikwa yale maandazi ya motomoto. Ninapenda sana ile halufu yake. Ninakumbuka vitu vingi sana. Unajua, tukiwaa watoto tulikuwa tunakula maandazi kabla ya kwenda shule. Kwa hiyo inanifanya nikumbuke ule wakati ambo nikiwa mtoto ninaenda shule. Lakini kabla sijaenda shule natakiawa nipite kwa mama maandazi ninunue maandazi na kwenda shule.

Mara nyingi nikiamka napenda kupigia mswaki kabla kitu chochote kujiweka safi. Baada ya hapo nita nitafanya usafi kabla kufagia kudeki ndani kuosha vyombo. Baada ya hapo nitaandaa kitafunwa namaanisha kifungua kinywa nitaandaa na tutakunywa mi pamoja na familia. Lakini pili nita ni nitahakikisha nyumba iko safi na salama kabisa kabla ya kuondoka. Na mara nyingi ninaifurahia sana asubuhi yangu kwa sababu asubuhi ndiyo chanzo kikuu cha siku nzima.

Napenda sana kama siku nitapata niende kwenda kusimamia kutembelea Old V. George sehemu ambayo fuvu la binadamu wa kwanza lilipatikana. Kwa sababu ni historia kwamba kuna sehemu ambayo binadamu wa kwanza inaminika alipatikana. Kwa hiyo ni napenda sana kwenda kutembelea huko.

Natoa sadaka, natoa michango. Sadaka pili ninapoenda kanisani ni lazima mtu utoe sadaka. Kwa natoa sadaka, kila ninapoenda katika nyumba ya ibada. Michango pia ninatoa katika shughuli mbali mbali. Ineze ikawa ni katika shule namanisha watu wanawona au kuowa. Lakini pia kuna misiba mtu amefariki. Kuna michango ambayo lazima utoe kwa huwa ninatoa.

Hapa na si mpenzi sana wa mchezo ya video kwa zababu na fikiri inaitaji muda, muda mwingi sana kueza kufanya. Lakini pia inahitaji muda pia wa kwenda kutazama, kutumia muda mrefu sana. Nando maana si pendi sana kwa sababu pia sio kitu ambacho kipo katika mazingira yangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu unapokuwa na bustani mara nyingi utalima mboga mboga, utalima matunda, lakini pia hali ya hewa ya nyumba au mazingira itakuwa ni salama kabisa. Kwa sababu tunajua kwamba uoto unatoa hewa nzuri, kwa hiyo ninapenda sana kulima bustani.

Mara nyingi najikinga na jua kali kupitia baadhi ya vifaa mfano kuna vifaa vile vinavyokinga, mionzi ya jua kuweza kumpigia mtu. Lakini pia tofauti na hivyo vifaa kuna kukaa sehemu ambayo yenye kivuli, tofauti na hivyo kuna kutumia miavuli kwa ajili ya kujikinga na jua.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga japokuwa ni katikaa zilee awa awamu za kwanza kwanza. Kwamba, sijafika katikati, sija, sijawa mzoefu saana, lakini nimewahi kufanya mara moja, mara mbili nafikiri. Naa ilikuwa nii mtazamooo, niii kitu ambacho kinaa kufanya unakuwa na uwezo wa kutafakari mambo mengi zaidi na zaidi.

Mwaka mpya niliusherekea au ninausherekea kwa kuweka malengo na mikakati mingi na mizuri na ya ualisia. Kwamba ni mikakati ambayo nina jua ninawezo wa kuifikia. Lakini pia ninahitaji kufanya, kutumia nguvu akili na maarifa ili uweze kuenda kufika malengo ya mikakati hiyo. Kwamba mwaka huu mwaka mpya nilazima kutakua kuna jambo ambalo nitaweza kulifikisha mwishoni mwa mwaka. Kwa hivyo, hivi ndivyo ninavyo sherehekea mwaka mpya wangu.

Timu ambayo ninaipenda ya kimarekani ni Liverpool. Naipenda kwa sababu wana ufanisi na kuna namna wanacheza, unafurahia. Mchezaji ambaye ninampenda sana sana katika Liverpool. Wako wachezaji wengi ila ambaye nampenda sana sana sana. Kuna Van Dijk, Virgil Van Dijk. Lakini pia kuna salah. Hao ni wachezaji ambao ninawapenda sana.

Mara nyingi ninakua mtafutaji wa namna gani ninaweza nikatoka katika msongo huo wa kazi. Lakini pia mara nyingi ninajaribu kukaa na kufikili namna gani ambavyo ninaweza nikatoka katika hali iyo.

Hapana sifanyi kazi na timu ya mbali mara nyingi timu yangu ambayo nafanya nao kazi tuko sehemu moja, tunaweza kuonana, kuwasiliana, na sijawahi kufanya kazi na timu ya mbali, nafikiri sijawahi, lakini pia ninatazama kujaribu kufanya ili nione ni namna gani pia mkiwa mbali kazi zinaeza zikaenda.

Mara nyingi sana napenda kuenda madukani siku za mwisho wa wiki. Kwa sababu ni muda ambao pia mimi mwenyewe ni nakuwa nina muda wa kwenda. Lakini pia ni muda ambao naamini kuna kuwa kuna vitu vingi katika maduka. Watu wengi wanaofanya biashara ya maduka. Pia nao wanajua ya kwamba siku za weekend watu wengi huwa hawako nyumbani. Na ndo maana wanaweka vitu vingi, madukani.

Kuwa mkweli naenda mara moja tu, sehemu ya ibada mara nyingi ni kanisani, na manyingi nakuga ni jumapili. Kwa sababu jumapili ndo siku ambayo, ninakua niko na muda, lakini pia ni siku ambayo, hata biashara zinakuwa zimetulia. Lakini pia kama mwenyezi mungu aliweza kuenda kutuumba, ndani ya siku sita na saba kapumzika, nilazima niende jumapili kanisani.

Nathamini kazi zote, maana kazi zote zina uwezo wa kukuingizia kipato. Haijalishi zipo katika ukubwa wa design gani, au zipo katika ukubwa wa namna gani, au zipo katika udogo wa namna gani. Ilimladi tu ni kazi ambayo ni ya kukuheshimisha na ni kazi ambayo inaweza kukuingizia shilingi kadhaa kwa siku.

Ndiyo, nagawanya taka zangu nazitenganisha. Kuna baadhi ya taka ambazo zinaweza zikapelekwa kiwandani na kutengenezwa tena na zikawa bisaa. Hizo ninaziweka pembeni. Lakini kuna zile ambazo hazifai tena kwa kutengenezwa tena na kufanya bisaa. Hizo pia zinawekwa kuna sehemu yake. Kwa sababu, huwezi ukachanganya taka zote zikawa sehemu moja. Ni pia ni uchafuzi wa mazingira.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu inanifanya nijue baazi ya tamaduni kuna baazi ya sehemu ampazo unaeza ukaenda ukakuta wana destuli ya kula chakula flani na kuna sehemu unaeza ukaenda ukakuta wa wana destuli ya kula chakula flami kwa hio ninapenda kujaribu vyakula vipya.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda kabisa kabisa shuleni ni somo la historia kwa sababu lilikuwa linanifanya kwanza ilikuwa ni jepesi kwangu. Lakini pia lilikuwa linanifanya kujua baazi ya historia ya baazi ya sehemu mbali mbali duniani. Hata nchini kwetu nilikuwa ninauwezo wakujua kwa kufatilia somo la historia kwangu lilikuwa ni somo pendwa zaidi.

Mafanikio ambayo ninayapata kazi yako mengi, lakini moja ambayo ni kuu nikuwa na mwendelezo wa jambo, kwamba unaweza ukanzisha jambo fulani, na ukaona unafanikiwa, unapiga hatua moja, baada ya nyingine, kwa namna moja ama nyingine.

Njia usafiri ninayo itumia kila siku ni njia ya usafiri wa uma kwa sababu ni rahisi na ni gharama yake ni nafuu zaidi. Lakini pia ni usafiri mzuri ambao unakua una uwezo wa kukutana na watu mbali mbali, wenye lika, wennye hulka, tofauti na fikra tofauti.